Kuhusu suala la je unapenda kulima bustani, kwa upande wangu mimi na ningelipenda kusema ya kwamba kulima bustani kwangu ni changamoto kwa sababu muda sina na hata vile vile kuna ili ambayo tunaita tatizo la kupewa ardhi. Ardhi kwangu mimi sina kwa sababu inchi ambayo naishi ndani sio inchi ambayo nimeweza kukumalia ndani kama mwananchi ndo mana nakuwa na hio tatizo lakini kama ningeweza kupata iyo fursa ya kupata bustani kwa kweli ningeli furahia sana kuweza kulima bustani ni muhimu sana kabisa kuwa na humo ndani ya bustani kama vile mboga mboga, ata vile matunda nasaidia sana kabisa kuwa na kakitu ambako we mwenyewe umeweza kujipangia ama umeweza kupanda ndani ya bustani yako.

Asante sana kuhusu swali hilo, mimi ningelipenda hata kuzungumza kwamba Nimesoma masomo kwanzia sekondari school hiyo sekondari school nimesoma katika nchi ambayo inaitwa demokrasia ya Kongo Alafu nimeweza kutoka ndani ya hiyo nchi nimelekea katika nchi nyingine ambayo wanaita Rwanda huko ndiyo nimeweza kuenda kusoma chuo ambayo wanaita kwa lugha ya kimombo University. Kwa kweli nimeweza kufanya mambo mengi mbalimbali na hiyo imenisaidia sana kwa kuweza kuangalia namna gani ya kushiriki katika kazi mbalimbali ambazo kwa sasa zinanisaidia katika maisha yangu.